Kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba ikona watu ambao ni watu roho safi, watu ambao wanasaidia, watu ambao ukiwa kwenye shida unaweza wakuta wakusaidie wawezavyo. Kitu kingine ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba kiko karibu na ofisi mingi ambazo ni za kiserikali, za kibinafsi, kupata kazi katika mtaa yangu ni rahisi. Na kuna mambo mengi ambayo yanendelea hapo kwa mta wangu ambayo yanavutia sana wateja kutoka nje kwa hivyo pesa inakuwa mingi.

Kazi ya ushirikiano na wengine vile ambavyo naifanya ni kuwa, ninajadeliana na wenzangu, tunasikizana, tunaelewana ni vipi ambavyo tutafanya hii kazi, hadi tuhitimu malengo ambayo tumeweka kwenye kazi hii. Kwa hivyo, tunasaidiana kimaarifa, tunasaidiana iwezekanavyo, mahali ambako mtu haelewi, anauliza mwenzake, hivyo na hivyo mpaka mwisho wa kazi.

Vile nashugulikia kazi ya dharura, hii ni kazi ambayo inahitaji kuwa na haraka, kazi ambayo imekuja kighafla kwa hivyo. Vila ambavyo naishugulikia nikwamba na na na na na na na fikiria malengo gani ambayo nafaa kuhitimu kwenye kazi hii. Ni nini ambacho nafaa kufanya na ni nini ambacho sifai kufanya ili kuhitimu malengo ya kazi hii kwa hivyo. Inafanya kazi haraka sana iwezekanavyo.

Maktaba naenda kwa wiki naenda mara moja au mara mbili. Hii ni kwa sababu mara mingi niko kazini kwa hivyo sina muda ule wakuenda maktabani. Lakini najikaza naenda mara mbili kwa wiki. Kwenda kuchunguza na kuangalia vitabu ambavyo vitanisaidia. Kuongeza akili kuhusu mambo ya utangazaji na uanahabari kwa hivyo. Makutaba naenda mara mbili kwa wiki.

Ndiyo napenda kuzungumuza kuhusu siyasa. Mimi kivyangu naweza penda kuwa mwana siasa. Napenda kuzungumuza kuhusu siasa kusababu siasa ndiyo kitu ambacho kinaendesha uchumi wa nchi. Ndiyo kitu ambacho kinaendesha maisha ya watu wengi, nchini na hata duniani. Kwa hivyo, bila siasa, mambo mengi yange simama. Kwa hivyo, napenda kuzungumuza kuhusu siasa na pia kujua zaidi kuhusu siasa. Na pia kama ingewezekana, ningependa sana kuwa mwana siasa kwa maisha ya usoni.

Programu ambazo natumia mara mingi ni kama vile programu ya WhatsApp kwenye simu, programu ya Twitter kwenye mtandao, programu ya chatGPT bado mara kadha wa kadha ni ikiwa ni wakati ambao sijui. Kitu chochote nakiuliza. Kwa mara kadha wa kadha hizo ndo programu ambazo natumia kwa sana. Pia kuna zingine ambazo natumia lakini si kwa sana hivo.

Vile ambavyo na shughulikia muda wa mwisho ni kwamba najitayarisha na kujipanga kuhusu. Vila ambavyo nitamalizia. Na pia najipanga vile ambavyo nitaingia kesho. Kwa hivo napanga kazi ya kesho muda wa mwisho kazini. Na pia naangalia kama nimetimiza yale malengo ambayo nilikuwa nimejiwekea asubuhi nikiingia kazini. Maramingi pia ni kuwaaga wafanyikazi wenzangu. Tupatane siku ya kesho mungu akijalia.

Vipuli hapana sipendi kuvaa vipuli kwasababu mimi ni mwanaume na kama mwanaume wa vile ambavyo ni melelewa ni kwamba vipuli ni vya wasichana lakini pia kuna wanaume ambao huwa huvaa vipuli na naona vina vina watowa vizuri lakini mimi kibinafsi siwezi vaa vipuli ni ngumu sana nitoboe masikio kwasababu mimi ni mtu ambaye ni nayetaka kuwa mtu wa heshima. Mtu ambaye anapewa heshima kwenye jamii. Kwa hivyo nikianza kuvaa vipuli watu hawata nipatia ile heshi.

Ndiyo napenda mvua, napenda mvua mara kadha wa kadha, sio kila wakati. Kwa sababu mvua inatupatia maji, kitu cha kwanza. Kitu cha pili inapatia mimea shambani maji, kwa hivyo mimea inamea. Alafu mvua bado inatoa ule mmomonyoko wa udongo na vumbi inauondoa. Pia mvua kwa mara nyingine inafanya mandhari yanakaa vizuri. Kwa hivyo ndio ninapenda mvua.

Kwa mara kadha wa kadha ndiyo, ninapenda kusoma maoni, mtandaoni, kwa sababu maoni, mtandaoni, inakufungua akili, inakufanya unafikiria tofauti na vile ambavyo ulikuwa unafikiria unaona. Kweli huyu ambaye ametoa hii maoni ya amesema kweli, mimi sikuwa nafikiria hivi, mi nilkuwa nafikiria vingine. Kwa hivyo inakufanya unaanza kufikiria tofauti. Inakufanya unakuwa na hekima kimaishani pia. Zile maoni ambazo utafanya baadae. Zitakuwa zile zenye ambazo umefanya kwa utafiti.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza kwa sana ni ujuzi wa kutoa filamu, wa kuunda filamu na kuitoa na pia mziki. Hii ni ujuzi ambao umenifuraisha kwa miaka mingi. Huu ni ujuzi mimi kama vile mtu ambaye anapenda usanii ningependa kujua vile kutoa filamu hizi za kisanii. Na pia nimejaribu kujifunza hapo awali ile ya ilifika mahali inahitaji nikuwe na hela ndio nijifunze kwa wingi. Kwa hivyo, miaka ya usoni nitajifunza nitajifunza ujuzi huo.

Kitu nawezasema kuhusu manzari kutoka dirishani mwangu kitu ambacho naona ni miti. Mijengo barabara, barabara kuu ya nakuru ny ururu. Wakati mgani napenda kutizama nje masaa ya jioni. Ile masaa ya jioni ambayo jua linatua huwa inaleta mandhari mazuri pale nyumbani. Na kitu ambacho ningependa ni kitu ambacho kina nifurahisha na kitazama nje ni mandhari na hewa. Na pia unapata kushukuru kuwa hai na unashukuru Mungu kwa yale yote amekupa.

Inategemea ni siku gani? Kama siku ambayo inafuata ni siku ya kazi, sitakawia sana usiku saa nne nitakuwa nishalala ama saa tano. Lakini kama ni wikendi, siku inayofuata, nitakawia mpaka saba saba saba nane hapo. Nikiona filamu, nikiona mziki, nikifanya kazi zangu, za nyumbani bado. Mara mingi, saa nne saa tano nakuanga lala.

Kwa mara mingi ninapotaka kustare kitu ambetcho nafanya kwanza. Naweza bugia kinywaji mdogo pole pole pale. Ama naskiza muziki pale. Ama naona filamu pale. Ama nafanya zoezi pale mdogo mdogo nyumbani. Eee nikipitisha masaa. Mpaka masaa ambayo nitapata kazi ya kufanya.

Kinywaji gani cha baridi ninachopenda. Mara mingi naeza sema ni ile juisi ya matunda ile juisi ya matunda yenye ni baridi hiyo ndo kinywaji ninachopekinda zaidi kwa sababu juisi ya matunda unajua bado inasaidia mwili. Inakupa nguvu inakupa kinga kutokana na magonjwa. Hapa na pale na bado inakufanya unajihisi ukiwa mchangamfu. Mtu ambaye amechangamka maishani kwa hivyo ndiyo ninapenda kinywaji cha juisi ambacho ni baridi.

Na vile ambavyo nafugulikia muda kazini nikua najipanga vile ambavyo nitafanya hiyo kazi. Kutoka mwazo mbaka mwishu mbaka hile masambayo nitatibiza malengo ambayo ni mayeka ya siku. Pia najitungia muda wa kupumzika wa kurudisha mguvu mwilini kwa hivyo mara mingi nikifika masaa ya mchana najipa muda wa kupumzika.

Mara nyingi mchana chakula ambacho nakula kwa sana. Naweza sema ni mchele. Kwa sababu mchele ni chakula raisi kwa hivo. Na ni mchana kwa hivo sifai kushiba sana. Nikishiba sana sitafanya kazi inavyovaa kwa hivo. Mara mingi nakula mchele. Na juisi alafu natulia. Nangoja masaa ya jioni. Sasa jioni ndo utanipata nakula kitu kama ugali hivi. Kitu mzito.